Kwa kawaida, ninasafisha vifaa vyangu pale inapohitajika. Si mara kwa mara bila sababu. Nikiangalia kuwa kifaa hakifanyi kazi vizuri au hakikidhi mahitaji yangu tena, basi nafikiria kukibadilisha au kukisasisha. Hii inanisaidia kutumia teknolojia kwa ufanisi bila kutumia pesa nyingi bila mpango.

Napenda kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kuhariri au kurekebisha maandishi. Kuandika kwa kompyuta hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kuhifadhi kazi kwa usalama. Hata hivyo, wakati mwingini napenda kuandika kwa mkono hasa kwa kumbukumbu binafsi kwa sababu kuna nifanya nijisikie huru na makini zaidi.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi na rafiki kwa watu ninao kutana nao. Napenda kuzungumza, kusikiliza na kushiriki mambo ya kawaida kama kazi au burudani. Pia napata marafiki kupitia shugli ya pamoja kama kazi, mazoezi au matukio ya kijamii kwa sababu ni rahisi kujuana na kujenga uhusiano wa kweli.

Jambo la dini lililo muhimu kuangu nikuwa na imani inaniongoza katika maisha ya kila siku. Dini hunifundisha maadili kama uaminifu, upendo na kuheshimu wengine. Pia hunipa amani ya moyo na matumaini hasa wakati wa changamoto na hunisaidia kufanya maamuzi bora yanayo endana na dhamiri yangu.

Ndio, napenda kuimba kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kuimba unisaidia kupunguza msango wa mawazo na kuonyesha hisia zangu, hasa nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki wa karibu. Hata kama si mwimbaji wa kitaalumu, kuimba hunipa burudani na kunifanya nijisikie vizuri.

Wakati walikizo, najistawisha kwa kupumzika na kujitenga kidogo na shugli za kila siku. Napenda kusafiri au kubadilisha mazingira, kusoma vitabu na kufanya mambo ninayo penda kama mazoezi au kutembea nje. Pia hutumia muda kutafakari, kupanga malengo mapya na kujipa nguvu ya kwanza tena kazi nikiwa na hamasa.

Ndio, nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu napenda kujitegemea na kutumia ujuzi wangu kujenga kitu changu. Kuanzisha biashara hunipa fursa ya kujifunza, kukua na kuthibiti maamuzi yangu mwenyewe. Ingawa kunahitaji juhudi au mipango mizuri naona njia nzuri ya kujitengenezea mstakabali bora.

Kwa kawaida, naenda maktabani mara kwa mara kulingana na mahitaji yangu. Mara nyingi huwa ni kuenda kusoma au kuchukua vitabu vya kujifunza na wakati mwingine kwa ajili ya utafiti au shughuli za kielimu. Kwenye maktaba, napata nafasi ya kujifunza kwa utulivu na kuzingatia kazi zangu bila usumbufu wakawaida wakila siku.

Ndio, napenda kugawa taka zaangu ili kuchangia utuunzaji wa mazingira. Kwa kawaida, hugawa taka za plastiki, karatasi na vyakula tofauti ili iwe rahisi kuzitumia tena au kuchakata. Hii inanisaidia kuwa makini na mazingira na pia kuelimisha wengine umuhimu wa kushughulikia taka kwa njia sahihi.

Wakati mkuu wa mpira wa baseball ni pale timu inaposhiriki katika miti muhimu kama finali au mashindano makubwa. Ni wakati wa mashikamano mkubwa, shauku na burudani kwa wachezaji na mashabiki. Wakati huu hutoa fursa ya kushuhudia mikakati ya timu, mbio na ustadi wa wachezaji na mara nyingi unasababisha hisia kali za furaha au msisimko.

Manchester United ni klabu maarufu ya mpira wa migu yenye historia kubwa na mashabiki wengi duniani. Napenda timu hii kwa sababu ina wachezaji wa kiwango cha juu, mbinu za kuvutia uwanjani na mara nyingi huonyesha ushindani mkali. Kuishabikia kunanipa msisimuko mkubwa na furaha na pia hunifanya nifuate maendeleo yao katika ligi ya mashindano mbalimbali.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kucheza ngoma kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuonyesha hisia zangu na kushirikiana na wengine kwa burudani. Hata kama si mtaalamu, napenda kujiburudisha na kufurahia wakati huo wa kucheza.

Mchezo wangu ninayopenda katika olimpiki ni mbio za mbio za mstari au mbio za kasi. Napenda kuona wachezaji wa kikabiliana kwa kasi na ujuzi mkubwa na jinsi kila hatua inavyohesabiwa kwa makini. Mchezo huu hunipa msisimuko mkubwa, hufundisha uvumilivu na nidhamu na mara nyingine huniacha nikiwa na motisha ya kufanya mazoezi pia.

Kwa kawaida, naenda hospitali mara chache tu kwa mwaka kwa ajili ya ukaguzi wa afya au matibabu maalum. Mara nyingine ni pale ninapohitaji matibabu ya dharura au vipimo maalum. Kwa jumla, napendelea kutunza afya yangu ili kuhitaji hospitali mara chache yuweze kanavyo.

Chumba ninacho kipenda nyumbani ni chumba cha kulala kwa sababu ndicho ninachopumzika na kupata usingizi mzuri. Napenda chumba hiki kiwe safi kilicho na mwanga mzuri na kilicho na mazingira tulivu. Pia napenda kueka vitu vidogo vinavyo nifanya nijisikie vizuri na kufurahia wakati wangu wa kupumzika.

Kila asubuhi ni napoamka, napenda kupanga siku yangu kwa kuamka mapema na kufanya shughuli ndogo za kujitunza kama kusafisha meno na kuoga. Baada ya hapo, mara nyingi napenda kunywa kitu cha moto kama chai au kahawa na kupanga kazi au shughuli muhimu za siku. Hii huniweka tayari na naanza siku nikiwa na nguvu na mpangilio mzuri.